Ndiyo, mimi hutoa sadaka au michango kadri navyo weza. Huwa sifanyi kwa kulazimishwa. Bali kwa moyo wa kusaidia. Hasa pale napo ona kuna mtu au jambo linahitaji msaada wangu. Hunipa amani moyoni kujua nimechangia hata kama ni kidogo.

Kulingana na mimi napenda kusherehekea siku kuu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Napenda kutumia muda na familia au watu wa karibu. Kushiriki chakula kizuri na kushukuru kwa uhai na baraka nilizo nazo. Wakati mwingine napenda pia kutulia kutafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya baada ya sherehe kubwa.

Kulingana na mimi napenda rangi ya utulivu kwa ukuta wa chumba. Hasa bluu hafifu, kijani laini au nyeupe yenye rojo. Rangi hizo hunifanya, njisikie mtulivu, mwenye amani na hunisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu.

Kulingana na mimi ningependa kutembelea Kyoto, Japan. Kwa sababu ya mchanganyiko wa historia, mahekalo mazuri, utamaduni wa jadi. Na maandhari ya asili kama misimu ya maua ya chere.

Ili kufanya uzalishaji wangu nafanya haya. Ninapanga kabla natengeneza kazi kubwa kuwa ndogo ili ziwe rahisi kukamilika. Ninazinga ninazingatia kipaumbele. Nafanya lililo muhimu zaidi kwanza badala ya kujaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Ninapunguza usumbufu nachuja taarifa isiyo muhimu ili nibaki makini. Nafunza kila wakati, naboresha majubi yangu kwa kujifunza kutokana na maswali na maoni ninayopita. Pia pia, napenda kupumzika kwa mpangilio hata mimi napumzika ili kupunguza mzigo kwa kubadilisha aina ya kazi ili nikae makini zaidi.

Mimi, huweka malengo ya kila mwezi kazini kwa namna hii. Natafakari mwezi uliopita naangalia kilicho kwenda vizuri na kile kilicho nipa changamoto. Nachagua malengo machache muhimu badala ya mengi naweka malengo machache au matano yanayoleta matokeo ya halisi. Na fanya yawe wazi na yanayopimika kwa mfano baada ya kuboresha kazi. Nasema kukamilisha mradi fulani kabla ya tarehe fulani. Nayagawa katika hatua ndogo hii hunisaidia nihisi kulemewa nami nijuwe nifanye nini kila wiki.

Mimi, huboresha michakato ya kazi kwa njia hizi, kupanga mapema, ninatafsiri kazi kubwa, kuwa hatua ndogo rahisi kushughulikia. Kuweka kipaumbele, kwanza nafanya kazi muhimu zaidi badala ya kujaribu kila kitu. Kutumia teknolojia, au zana mfano, kalenda orotha ya kazi au programu za, kupanga kazi, husaidia kupunguza makosa na muda unaopotea. Kugagua na kuboresha, kutoa au kupokea mrejesho, kuzingatia mapumziko, kuchukua muda, wa kupumzika huongeza umakini na ubunifu.

Ningekuwa mimi ushauri ambao ningempea mtu mwenye anataka kuanza kazi ni ningemwambia ajifunze kila kitu pole pole. Asijaribu kujua kila kitu mara moja. Aulize maswali, asikilize na ajaribu kuelewa taratibu vizuri. Pia aweke kipaumbele, afanye kazi muhimu kwanza kisha. Kidogo kidogo, hii itasaidia asiwe na shinikizo. Wajibu wa uwazi, kila anapokosea wa kushindwa. Jibu kwa uwazi na ajitahidi kurekebisha hii huonyesha weledi na uaminifu.